Nawakaribisha wafanyakazi wapya kwa moyo mkunjufu. Na kwa njia inayofaa na inayofanya wajisikie salama. Kudhaminiwa na hata kwa sehemu ya timu ambayo huweza kuwa ya siku ya kwanza. Kwangu mimi nawapokea wafanyekazi wapya kwa njia nzuri ambalo ni jambo la kawaida tu bali ni jukumu muhimu katika kazi yangu na kuweza kuiweka mafanikio yangu katika taasisi nzima. Hii huweza kuendeleza na kuweka ushirikiano mzuri kati ya wafanyikazi wapya. Hasa katika mazingira ya kazi na ya kitabibu ambayo inaitaji ushirikiano. Mawasiliano na uaminifu ni nguzo kuu. Kwanza kabisa inapofahamishwa na kuwa mfanyakazi mpya naweza kuijiunga na sisi kituo chetu ambalo huweza kufanya kazi kujitayarisha kisaikolojia kumpokea na kuweza kumheshimu. Ukarimu wote kuweza kumpa na kuweza kumweka ajisikie vyema. Siku ya kwanza ninahakikisha namkaribisha kwa salamu mzuri. Tabasamu na maneno ya kumtia moyo. Ninajipata nikiwa kwenye hali ya kumweka kwenye wakati mzuri. Kwake nikimweleza majina yangu nafasi yangu kazini. Na jukumu langu katika timu. Hii humsaidia mfanyikazi mpya kujisikia huru. Kuondoa hofu au wasiwasi yoyote ambayo alieza kuieka na kuweza kufanikiwa kufanya kazi vyema kwa siku ya kwanza kazini. Baada ya salamu na utambulisho wote humweleza kwa ufupi kuhusu mazingira ya kazi, maadili yetu ya kikitaasisi na utamaduni wa mahali pa kazi. Kama daktari, ninatilia maanani natilia mkazo mkubwa sana. Swala la kuheshimu na kuweza kuheshimiana kama wafanyikazi kwenye ushirikiano wetu kuhifadhi siri za wagonjwa na kuwahudumia vyema ili kuweza kuweka mgonjwa ajiskie mahali pema. Huruma na weledi mwingi. Ninahakikisha kuwa mfanyikazi mpya anaeza kuelewa kuwa mtu katika taasisi ya mchango kueza kuwa na shugla mingi. Iwe daktari, muuguzi, mfomasia, msaidizi wa afya, au mfanyakazi wa usafi. Pia, humtembeza mfanyakazi mpya katika maeneo muhimu ya kazi. Hii, ni pamoja na vyumba vya wagonjwa, maabara, duka la dawa, ofisi na maeneo ya dharura ambapo yapo katika hospitali. Wakati wa kute matembezi haya, humreta majukumu yake na kuweza kumpa kila idara ya jinsi ambayo inaeza kufanyika na vile wanaeza kushirikiana kwa uzuri. Hatua hii, humsaidia kumwelewa mtiririko mkuu katika kazi na kujua wapi pa kuenda. Anapohitaji msaada wowote au taarifa fulani. Zaidi ya hayo, humtambulisha mfanyikazi mpya katika wafanyikazi wengine. Ninahakikisha anaeza kutambulishwa kwa viongozi wa idara, wenzake na wa karibu ambao watasaidiana katika kazi yao kazi ambayo wataweza kupatana mara kwa mara utambulisho huu unapoisha, naeza kumweka mfanyikazi na kumpea anapoenda kufanya kazi. Kujifuza kwa haraka na kueza kumueleza jinsi ya kufanya kazi vyema. Katika kufikia malengo ya pamoja ya taasisi na kueza kueza kuieka hospitali hiyo katika lengo la juu. Na kueza pia kuwapa wagonjwa namna m.

Kiongozi mzuri ni mtu mwenye uwezo kuweza kuongoza wengine katika njia nzuri ya kuweza kuendelea na kazi zao. uUongozi mzuri sio ambayo ni jukumu ambalo la mchezo. Ni jukumu ambalo huweza kuwa na mtazamo chanya katika jamii. Taasisi ambayo huweza kumpa uzuri katika mahali pa kazi na kuweza kumfanya apate nidhamu. Siga za kiongozi mzuri ni uaminifu na uwajibikaji. Kiongozi mzuri anafaa kuwa mwajibikaji na mwaminifu. Anapaswa kusema kweli na kuweza kueleza ukweli. Anaeza faa kutenda haki, kuaminika na kuweza kuonyesha uadilifu. Anafaa kuwa kuaminika na watu kwa kuwa hata fanya mambo mabaya na hata danganya. Kiongozi pia huweza kuwa na ujuzi mkubwa wakuendelea na mambo yake ya kila siku kwa mpangilio. Sifa ya pili, huweza wa mawasiliano mzuri. Kiongozi mzuri huweza kuwa na mawasiliano mazuri na wengine na watu ambao wako kando yake. Hii huweza kuwa na uwezo wa kueleza malengo, maamuzi, na pia huweza kuwa na uwezo wa kuwa msikilizaji mzuri. Hii huletea kuelewa changamoto za watu na kuongeza ushirikiano katika watu wote, iwe wagonjwa, wafanyikazi, wote maamuzi na uwezo wa kufanya maamuzi yenye busara huweza kumpa kutuliza changamoto zote na kuweza kuweka watu kwa utulivu na hawezi kwenda kurudisha maadili ya watu bali, kuchambua mahali ya kini ni kiongozi ambaye huweza kuleta maendeleo na huweza kuleta uongozi mzuri. Sifa nyingine, unyoofu na unyenyekevu. Kiongozi mzuri, ana tabia ya kujitukuza na kuweza kujinyenyekea mbele ya watu. Anaeza pia kukosea na anakubali kukosolewa. Yeye, anajifunza kutokana na makosa yake. Anajiweka karibu na watu wake na kujiweka kuweza kufanya waeze kujua mambo ambayo anafanya. Ako na uwezo wa kuweza kuhamasisha na kuwaambia wengine waweze kufanya mambo bora. Kiongozi mzuri huweza kuwasaidia wengine kuona thamani yao na uwezo wao. Kutambua juhudi na mafanikio ya watu wanao waongoza na wanawapongeza pale inapostahili. Kupitia maneno na matendo yake, hujenga hali ya kazi na kujituma na imani ya kufanikiwa. Sifa ya uwajibikaji pia ni ya msingi. Kiongozi mzuri huwajibika kwa maamuzi na matokeo ya mambo yake, hakasiriki mambo yanapo haribika bali ya anasimama mbele na kutafuta masuluhisho. Kwa uwajibikaji huonyesha ukomavu wa mwongozi na pia kuonyesha uzuri wake. Zaidia ya hayo, kufanyishana kazi ni kitu kizuri sana. Kiongozi anaelewa kuwa ushirikiano huleta matumizi mazuri na kuweza matokeo ambayo ni mazuri. Kiongozi hataki kufanya kila kitu pekee yake bali anawagawia wengine majukumu kulingana na uwezo wao na kuweza kuwa amini kuwa wanaweza kuyatekeleza. Nidhamu pia ni sifa ingine. Kiongozi mzuri huweza kuongoza kwa vitendo si kwa maneno tu. Kufuata sheria, heshima ya muda na maadili ya kazi. Watu hujifunza sana kwa kumtazama kiongozi wao na kumisikia anacho kisema. Anapokuwa na nidhamu binafsi, anaeza kulinganisha na kuweza kudumisha viongo bora vya tabia na uwajibikaji. Mwisho. Malengo ya tabia na uwajibikaji ni kitu kizuri. Kiongozi anaweza kuona mbele na kuweka malengo ya wengine, na kuweza kuwaongoza watu, kuweza kuelekea vyema na kuwa na dira inayo eleweka na kuhamasisha wengine katika maono hayo. Maono humsaidia kiongozi kukabiliana na changamoto na kuweza kubaki imara hata wakati wa masuko masuko. Kiongozi mzuri, hujengwa na uchanganyiko, kwa mikaji, ushirikiano, nidhamu, maono na hata sifa zingine nyingi. Ambazo huweza kumwezesha kungoza watu kwa njia nzuri na kuweza kumfanya aweze kufanya katika mafanikio mazuri.

Ndiyo, nalima bustani, ingawa si kila siku. Kulima bustani ni shughuli ninayoipenda na kuweza kufanya kwa furaa. Hii huweza kunisaidia na kuweza kunipa uwezo wa kujua mambo ambayo chakula huweza kupatikana. Kulima bustani nalima mboga, nyanya, tunda na mi hulima wakati ya yangu wa ziada. Asa wakati kuna hali ya hewa nzuri na wakati kuna misimu ya mvua. Nyanya vitunguu na mboga huweza kukua vyema katika msimu hiyo kulima huweza kunifunza kuwa nahitaji kuwa mtulivu kwa kuwa kunahitaji muda na wakati ili nieze kuona shughuli za matokeo yangu ambayo nimeeza kuyafanya ya kilimo. Pia hunipa fursa ya kuwachagua mazingira ambayo ni nzuri. Na pia kueza kuniondolea msongo wa mawazo, jambo ambalo huweza kunisaidia. Na kunionyesha njia nzuri ya kupita. Kuenda kulima bustani hunipa, fikra kutulia na kuweza kunisaidia kuendesha shughuli zangu zote za kila siku. Pia, huweza kunionyesha palipo chakula inapotoka kukua sitakaa wakati ambapo sina pesa. Naeza kuenda kwenye bustani langu na kuweza kutoa mboga, nyanya na vitunguu na kuweza kuvipika. Hii huweza kunisaidia na kuweza kuniletea maonyesho mpya wa maisha kukua. Sio lazima huweza kuwa katika lengo lingine kubwa la maisha ili uweze kuishi vile unavyohitaji. Kuishi maisha ni mwonekano wa akili yako tu. Kulima bustani huweza kunipa fursa mpya na kuweza kuielewa dunia. Kuweza kutambua vyema na kuweza kuiona mazao yake. Hii hunipa utulivu mwema wa kuweza kundelea na mambo yangu.